Ningependa kurudi ujana lakini kwa masharti, ningerudi nikiwa na akili ya sasa, nifanye makosa machache, nichukue fursa mapema, nijithamini zaidi na nisijipe presha na mambo ambayo hayakuwa na umuhimu.

Ningependelea kunyoa mara nyingi ila ndevu fupi na nadhifu pia ningezivaa kulingana na mazingira kunyoa hunipa hisia za usafi na wepesi lakini ndevu zikikaa vizuri zinaongeza mvuto na mtindo.

Mawasiliano ya wazi, nasema kwa uwazi, lakini kwa adabu, hasa kuna kuknapokua na changamoto. Ushirikiano, nafanya kazi kama timu sio kushindana bila sababu. Musaada, nikiona mwezangu analemewa na jitolea kusaidia.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni kitabu kilikuwa kimechaguliwa kwa uangalifu Kikionyesha kuwa aliyenipa, alinijua vizuri, kile nikikisoma hunikumbusha ule upendo na thamani ya.

Mji wa Capetown Afrika kukusini mji unamchanganyiko mzuri wa bahari milima sana na tamaduni tufauti unonekana kuwa na utulivu lakini pia unamaisha mahali pa kufikiria kujifunza na kufurahia uzuri wa dunia.